Napokea maoni kwa unyenyekevu, kwa utulivu, kwa utaratibu, kwa kuwa kila mtu anamawazo yake na kila mtu ana akikupea mawaidha ama akikupea maoni ana sababu zake na nikipokea kwa utaratibu ama kwa utulivu na jua ni kipi ninachofaa kuchukua ama nisichofaa kuchukua.

Kwanza ni napoanza kazi na toa dua ama kuomba, kwanza ili ni anza na baraka mwenyezi mungu, alafu na jitayarisha naeka vitu, viwe sawa kama ni tarakilishi, kama ni nini, nifaa nitumie kazini nazieka pamoja, nazieka zikuwe pamoja, ndo nisikuwe na tembea tembea kutafuta kitu nataka kutumia kazini, na hivo na anza kazi, habaada hapo na anza kazi rasmi.

La, hasha. Sijawai safiri kwa ndege kwa kuwa ndege. Huku kwetu ni bei ghali kutumia ndege. Nimesafiri sana kwa gari, kwa vyombo zingine, meli. Lakini ndege ni beigali sana. Isipokuwa, sijawai safiri kwa ndege maishani mwangu. Jua ya bei ghali.

Nahifadhi data katika kumbukumbu ya mazungumzo, ile ninapotumia simu, tarakilishi ama chochote kile. Inahifadhiwa katika kumbukumbu ya mazungumzo. Data zangu zote za kila siku, za kila wakati, kila ninapofanya kazi yoyote yahifadhiwa huko.

Malengo yangu sana kazini ni kuongeza cheo, kuongeza ujuzi na pia kuongezwa mshahara, hio kuongeza mapato. Hayo ndio malengo yangu tatu haswa sana sana nataka kazini. Kazi ninafanya kazi kwa bidii ili niongezwe mshahara. Ya pili niongezwe, niongezwe cheo na ya tatu niongeze ujuzi. Hayo ndo malengo yangu sana sana kazini.